Kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni jambo muhimu sana kwa sababu kuna saidia mtu kuwa na mwelekeo, kuongeza uwajibikaji na kupima maendeleo ya kazi unaofanya. Mimi naona mchakato huu haupaswi kuwa wa haraka haraka. Bali ni wa kufikiria kwa kina, kujitathmini na kupanga kwa uhalisia. Nitajaribu kuelezea kwa kina jinsi ni navyoweka malengo ya kila mwezi kazini. Kwanza kabisa, naanza kwa kujithamini mwezi uliopita. Hii ni hatua muhimu sana kwa sababu inanisaidia kuelewa ni mambo gani nilifanikiwa kuyatekeleza, ni wapi nilipokutana na changamoto, na ni sababu zipi zilichangia mafanikio au kushindwa huko. Najiuliza maswali kama, je, malengo niliokuwa nayo yalikuwa ya kweli, je, nilitumia muda wangu vizuri, je. Kuna kazi nilihairisha bila sababu ya za msingi kwa kufanya tathmini hii napata picha halisi ya hali yangu kazini na naepuka kurudia makosa yale yale. Hatua ya pili ni kuelewa vipaumbele vya kazi kwa mwezi na unaofuata. Kila kazi huwa na malengo ya jumla ya kampuni au taasisi hivyo ni muhimu kuhakikisha malengo binafsi yanaendana na maelekeo wa taasisi. Hapa naangalia ratiba ya kazi. Miradi ya inayoendelea makataa pamoja na matarajio ya masimamizi au timu kwa mfano kama kuna mradi mkubwa unaotarajiwa kukamilika mwezi huo unaufanya uwe kipaumbele cha juu katika malengo yangu. Baada ya hapo naweka malengo yalio wazi yanayopimika. Sipendi kueka malengo ya jumla sana kama nitafanya kazi kwa bidii kwa sababu ni vingumu kuyapima. Badala yake naweka malengo mahususi kama vile kukamilisha ripoti nne kabla ya tarehe fulani au kubadilisha ujuzi fulani kwa kuhudhuria mafunzo au kusomwa ya nyenzo maalum. Malengo haya huwa ya haina smart. Yaani yanakuwa mahususi, yanayopimika, yanayotekelezeka, yanaohusiana na kazi ina yenye muda maalum. Hatua inayofuata ni kugawanya malengo makubwa katika kazi ndogo ndogo. Hii inasaidia sana kisaikolojia kwa sababu kazi kubwa ikigawanywa inaonekana rahisi na haileti msongo wa mawazo. Kwa mfano, kama lengo ni kukamilisha mradi kubwa, niigawanye katika hatua za kila wiki au hata kila siku. Hii inanisaidia kufuatilia maendeleo yangu kwa uraihisi na kufanya marakebisho mapema ninapoona ninachelewa. Pia huwa napanga muda wangu vizuri kwa kuzingatia ratiba ya kila wiki. Naangalia ni siku zipi nina mikutano mingi, ni siku zipi nina muda wa kufanya kazi zinazohijitaji kwa umakini mkubwa, na ni muda gani ninaweza kutenga kwa kujifunza au kuboresha ujuzi wangu. Kupanga muda kunanisaidia kuhakisha kuwa malengo ninayoweka hayaishi kuwa kwenye karatasi tu, bali yanatekelezwa kwa vitendo. Jambo jingine muhimu ni kuwacha nafasi ya kubadilika. Kazini mara nyingi hutokea mambo ya dharau au mabadiliko yasiotarajiwa. Hivyo huwa naweka malengo kwa uhalisia na kuwacha nafasi ndogo ya kurekebisha mipango. Hii ni inanisaidia kuepuka kukata tamaa pale mambo yanabadilika ghafla. Mwisho, kabisa hufanya tathmini ya maendeleo katika katikati na mwisho wa mwezi katikati ya mwezi naangalia kama nipo kwenye mstari sahihi au kama nahitaji kuongeza juhudi au kubadilisha mbinu. Mwisho wa mwezi narudia tena kujitathimini na kujipongeza kwa malengo niliofanikiwa kuyafikia. Hata kama ni madogo hii inanipa motisha ya kuendelea na kunisaidia kuweka malengo bora zaidi kwa mwezi unaofuata. Kwa ujumla, kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni mchakato unaohitaji nidhamu, uwazi na kujitambua ukifanywa kwa umakini. Malengo haya yanakuwa chombo muhimu sana, cha kukuza ufanisi, kujiamini na maendeleo ya kitaalam.

Kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni jambo linalochukuliwa kama muda wa kutafakari. Kushukuru na kusherehekea maisha kwa njia yenye maana. Sio lazima iwe sherehe kubwa kila mara lakini huwa najitahidi kuhakisha siku hiyo inakuwa ya kipekee na yenye kumbu kumbu nzuri. Nitajaribu kueleza kwa kina jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwanza kabisa, siku yangu ya kuzaliwa kwa huanza kwa tafakari binafsi. Asubuhi napenda kuchukua muda kidogo, kukaa kimya, kufikiria mwaka uliopita, changamoto nilizopita, nilizopitia na mafanikio niliopata. Huu ni muda wa kujikumbusha hatua nilizopiga wa kimaisha lakini na kazini na hata katika mahusiano yangu na watu wengine. Pia hutumia muda huu kuweka malengo mapya kwa mwaka unaofuata wa maisha yangu. Jambo linalonipa mwelekeo na motisha mpya. Baada ya hapo, napenda kushukuru, huwa namshukuru mungu kwa zawadi ya uhai, afya na watu waliopo katika maisha yangu. Shukurani hii inanisaidia kuiona siku yangu ya kuzaliwa sio tu kama siku ya kusherehekea, bali pia kama siku ya kutambua baraka nilizaliwa nazo. Wakati mwingine huandika ujumbe mfupi wa shukurani na hutumia salamu za upendo kwa watu muhimu maishani mwangu. Kwa upande wa sherehe yenyewe mara nyingi napenda kuisherehekea pamoja na familia na marafiki wa karibu. Hii inaweza kuwa kwa kula chakula cha pamoja nyumbani au kuenda sehemu tulivu kama mkahawa au bustani. Sipendi na sana sherehe zenye kelele nyingi au umati mkubwa. Bali napendelea mazingira ya ukaribu ambapo tunaweza kuzungumza kucheka na kufurahia muda pamoja. Chakula kizuri, muziki wa taratibu na mazungumzo ya kufurahisha kunifanya nisikie furaha zaidi kuliko sherehe kubwa zisizo na maana binafsi. Pia mara nyingi hutumia siku yangu ya kuzaliwa kujitunza mwenyewe. Hii inaweza kuwa kwa kupumzika zaidi kufanya kitu ninachokipenda kama kusoma kitabu, kutazama filamu, ninayoipenda au hata kutembea sehemu yenye mandhari nzuri. Najiona kama zawaidi ya kujithamini kwa sababu ni yangu maalum na nahitaji kujipa nafasi ya kufurahia uwepo wangu mwenyewe. Wakati mwingine siku yangu ya kuzaliwa huwa nafasi ya kushiriki kufurahia na wengine. Huwa napenda kufanya tendo ndogo la ukarimu kwa kama kuwasaidia wahitaji kutoa msaada kwa mtu fulani au kushiriki chakula na watu wasio na uwezo. Hii hunipa furaha ya kipekee na kunifanya nihisi kuwa siku yangu ya kuzaliwa ina maana zaidi ya furaha yangu binafsi. Jioni au mwishoni mwa siku huwa napenda kufanya hitimisho la siku kwa shukurani tena. Naangalia ujumbe wa heri ya kuzaliwa nilipokea. Nawathamini watu waliokumbuka na kuchukua muda kuniandikia. Hii unikumbusha huwa kuwa nina watu wanaonipenda na kunijali jambo linalonipa amani na ya moyo na furaha. Kwa ujumla, ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya utilivu, shukurani na upendo. Iwe ni kwa sherehe ndogo, muda wa kujitunza, au kushirikiana na wengine. Lengo langu kuu ni kufanya siku hiyo iwe ya maana ya kunikumbusha thamani ya maisha na mahusiano niliyonayo.

Zingira ya kazi huwa mazuri ni jambo muhimu sana kwa sababu ya nadhiri mmoja kwa moja morali ya wafanyikazi, tija, ubunifu na hata afya ya mwili na akili. Watu wanapotumia sehemu kubwa ya siku zao kazini ni muhimu sana mazingira yao yawe ya kuvutia, yenye usalama na yanohosa ya nayohamamisha kufanya kazi kwa bidii. Kuna mambo mengi yanayofanya mazingira ya kazi yawe mazuri na nitavya elezea kwa kina. Kwanza kabisa, uhuziano mzuri kati ya wafanyikazi na viongozi msingi wa mazingira bora ya kazi. Pale ambapo kuna mawasiliano ya wazi, heshima na kuaminiana, wafanyikazi uskiza usikia kudhaminiwa na kusikilizwa. Kiongozi anayesikiliza mawazo ya wafanyikazi anayetoa mwelekeo maelekezo kwa uwazi na anayetoa marejesho ya kujenga huyu hujenga hali ya kuaminiana na mashikamano kazini. Hii hu punguza migogoro na kuongeza ushirikiano katika timu. Pia mawasiliano mazuri kazini uchangia sana mazingira bora ya kazi wa fanyi kazi wanapopata taarifa kwa wakati. Kuelewa majukumu yao na kujua taarifa ya kazi yao. Kujihisi salama na wenye mwelekeo. Mahusiano duni husababisha mukanganyiko, msongo wa mawazo na migogoro isiyo ya lazima. Hivyo mikutano ya mara kwa mara, barua pepe zilizo wazi na majadiriano ya wazi husaidia sana kuboresha mazingira ya kazi. Jambo jingine muhimu ni heshima na usawa kazini. Kila mfanya kazi anapoheshimiwa bila kujali cheo, jinsia umri au asili yake. Mazingira ya kazi yanakuwa ya haki na ya kira fiki. Usawa katika kugawa majukumu, fursa ya mafunzo na kupandishwa vyeo huongeza, motisha na kujituma kwa wafanya kazi. Pale ambapo kuna upaguzi au upendeleo mazingira ya kazi uharibika haraka. Pia mazingira ya kimwili ya kazi ya na mchango mkubwa, ofisi au sehemu ya kazi iliyosafi salama yenye mwanga wakutosha na vifaa vya vinavyofanya kazi vizuri huongeza ufanisi na faraja ya wafanya kazi. Vifaa vya kazi vinavokuwa duni au mazingira kuwa chafu na yasiyo salama. Wafanyi kazi hujihisi kuchoka na kukataa tamaa. Hiyo uwekezaji katika miondo mbinu au na usalama kazi na ni muhimu sana. Motisha na kuthamini mchango wa wafanya kazi. Pia ufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Wafanyi kazi wanapothaminiwa kwa kazi nzuri wanayofanya. Iwe kwa maneno ya pongezi, zawadi, au fursa ya kukuza taaluma. Ujisikia kuthaminiwa na kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kutothamini juhudi ya wafanya kazi kuna poguza hali ya kazi na kuathiri vibaya mazingira ya kazi aidha usawa katika ya kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana. Waajiri wanapoheshimu muda wa wafanya kazi kutoa mapumziko ya kutosha na kuruhusu ratiba zinazobadilika pale inapoleze kana wafanya kazi huweza kudumisha afya ya kiakili na mwili. Songo wa kazi kupita kiasi huathiri vibaya mazingira ya kazi na kusababisha kuchoka haraka. Kuchoka haraka mwisho kabisa fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma huchangia mazingira bora ya kazi wafanya kazi wanapopewa mafunzo ushauri na nafsi za kukuza ujuzi wao. Huona dhamani ya kubaki katika taasisi husika. Hii huongeza umuhimu motisha na mazingira chaya chanya kazini. Kwa jumla mazingira ya kazi kuwa mazuri kuna hitaji juhudi za pamoja katika kuwa viongozi na wafanya kazi. Mawasiliano mazuri, heshima, usalama motisha na usawa wa maisha na kazi ni nguzo muhimu. Zina zojenga mazingira ya kazi zenye afya, furaha, tija kwa kila mtu.

Mziki ninausikiliza mara nyingi hutegemea sana hali yangu ya kihisia, muda nilio nao na kile ninachokifanya wakati huo. Kwangu mziki sio burudani, tu bali pia ni njia kujieleza kupumzika na hata kupata motisha. Ndiyo maana sipendi kujifunga kwenye hii aina moja tu ya mziki. Bali napenda kusikiliza mtindo tofauti kulingana na wakati na mahitaji yangu. Kwanza kabisa, nasikiliza sana mziki wa bongo flavor na afrobeat. Aina hii ya mziki hunipa furaha na nguvu chaya. Hasa ninapokuwa kazini au ninapotaka kuboresha hali ya moyo. Wasanii kama Diamond Platinum, Harmonize, Burnaboy, Wizkid na Davido huwa na nyimbo zenye midundo mizuri na ujumbe unaovutia. Mziki huu hunikumbusha utamaduni wa Afrika. Hunifanya nijisikia karibu na mzizi yangu. Na mara nyingi hunifanya nitake kucheza au kuimba pamoja nao. Pili, napenda pia kusikiza mziki wa injili. Ni mziki ninaosikiliza sana ninapohitaji, utulivu wa moyo, faraja au nguvu ya kiroho. Nyimbo za injili hunisaidia kupunguza mawazo, hunipa matumaini, na kunikumbusha dhamani ya imani iwe nashukrani. Wasanii wa injili huwa na ujumbe wenye maana sana unaogusa maisha ya kila siku. Na ndiyo maana napenda kuusikiza kwa asubuhi au jioni. Aina ngini ya mziki ninaupenda ni R&B and Soul. Mziki huu hunivutia kwa sababu ya sauti laini. Maneno yenye hisia na midundo ya taratibu. Mara nyingi nasikiliza R&B na ninapokuwa nataka kupumzika kusoma au kufikiria mambo yangu kibinafsi. Wasani kama Alicia Keys, John Legend na SZA. Wananyimbo zinazogusa hisia na kunifanya nitulie zaidi. Pia wakati mwingine nasikiliza mziki wa kitamaduni au wa asili ya za Afrika. Mziki huu hunikumbusha historia, mila na desturi za jamii mbalimbali. Ala za asili na maeneo ya kina hunifanya nijisikie kama nimerudi nyumbani au kwenye sherehe za jadi. Huu ni mziki ninaosikiliza sana wakati wa mapumziko au ninapotaka kujifunza na kuthamini utamaduni isitoshe nasikiliza pia mziki wa taratibu kama instrumental, jazz au lofi. Huu ni mziki ninautumia sana wakati wa kufanya kazi ninaohitaji umakini mkubwa. Kama kuandika au kupanga mpango wa mziki huu hauna maneno mengi. Hivyo hunisaidia kuzingatia kazi bila kuvurugwa na kunipa mazingira tulivu ya kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla, mziki ninausikiliza mara nyingi ni mchanganyiko wa mitindo mbalimbali kulingana na hali yangu. Mziki hunipa nguvu, hunifariji, hunifurahisha na wakati mgwingine hunifanya nitafakari kwa kina. Ndiyo maana ninaona mziki kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu kila wakati kuna aina fulani ya mziki inayoweka, inaweza kuenda na hisia au hali niliopo.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima, na ninaona shuguli hii kama moja ya mambo yanaochanganya vizuri afya ya mwili, utulivu wa akili na furaha ya kihisia, kupanda milima sio tu zoezi la kimwili, bali pia ni safali ya kujijua, kujifunza uvumilivu, na kufurahisha majabu ya asili. Nchajaribu kueleza kwa kina kwa nini, napenda kupanda milima na jinsi ya, na na jinsi ninavioyona shuguli hii. Kwanza kabisa kupanda mlima hunipa fulsa kuwa karibu na mazingira ya asili. Kuwa mbali na kelele za mji simu na msogomano wa ya watu hunifanya nisikie huru na mtulivu. Hewasafi ya mlima, sauti ya za ndege na madari ya miti na mawe unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati ninapopanda mlima, hakiri yangu hupata mpampumziko na hisi kama na jirudisha upia. Piri, kupanda mlima ni mazoezi, mazuri sana ya mwili. Uhusisha kutumia misuli mbalimbali kwa mguu, mikono na mgongo na pia huimarisha pumzi na stamina. Ingawa wakati muingine hubandisha uchovu. Ninapofika juu ya mlima au kufika hatua nimejipangia. Ninajisikia fahali na furaha kubwa. Hisia hii ya kufanikiwa uniyongeza kujiyamini na kunikumbusha kuwa kwa juhidi ninasubira. Malengo mengi yanaweza kufikiwa. Kupanda mlima pia unifundisha uvumilivu na nidhamu. Si kila wakati safi kuwa raisi. Unawanyakati jia huwa ngumu. Mteremuke mkali au hali ya hewa kubalika gafla. Katika hali kama hii na razimika kujipa moyo. Kupunguza mwendo na kuendelea hatua kwa hatua. Hii inanisedia hata katika ya maisha kawaida. Kwa sababu najifunza kuwa changamoto si sababu ya kukata tamaa bali nisemu ya safari ya mafanikio. Zaidi ya hayo napenda kupanda mlima kwa sababu ya uzoefu wa kijami unaokuja na hayo. Mara nyingi, shughuri hii hufanyika kwa makundi ya marafiki au familia. Na hilo huimarisha mahusiano, pana mlima pamoja kunahusisha kushirikiana, kusaidiana na kukuhamamishana. Wanapofika kileleni pamoja furaha hua ya pamoja na kumbukumbu zinazobaki na ni za kipekee. Pia kilele cha mlima hua na uzuri wa kipekee unaolipa jitihada zote. Manthari ya juu, mwonekano, wa mji, mabonde au misitu hunifanya nithamini uzuri wa dunia. Hapo nipo napopata muda wa kutafakari maisha, kueka malengwa mapya na kushukuru kwa safari niliyopatia. Mara nyingi picha ya kumbukumbu ninazopata kileleni hunibaki akilini kwa muda mrefu sana. Hata hivyo, napenda kusisitiza kuwa kupanda mlima kunahitaji maandalizi na tahathari. Ni muhimu kuvaa mavazi sahihi kubeba maji ya kutosha na kufuata usalama ili kuebuka ajali. Ninapochukua tahadhari hizi napata kwa uhakika wa kufurahia safari yangu bila matatizo makubwa. Kwa ujumla napenda kupanda mlima kwa sababu hunipa mchanganyiko wa afya, utilivu, changamoto na furaha. Ni shughuli inayonifanya nijisikie hai imara na mwenye shukurani kwa asiri ya na uwezo wangu mwenyewe.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani ingawa ninaona inafaida na changamoto zake. Kufanya kazi nyumbani kumekuwa jambo la kawaida sana siku hizi. Haza kutokana na maendeleo ya teknolojia na mabadiliko ya mfumo wa kazi. Kwangu mimi ufanya kazi nyumbani kunaweza kuwa kuwa njia nzuri ya kuongeza ufanisi na kuboresha ustawi wa maisha endapo kutakuwa na mpangilio mzuri. Kwanza kabisa, moja ya sababu kuwa kubwa zinazo nifanya nipende kufanya kazi nyumbani ni uhuru wa muda na mazingira ninapafanya kazi nyumbani. Inauwezo wakupanga ratiba yangu kwa urahisi zaidi. Naeza kuanzia kazi mapema au kuchelewa kidogo kulingana na hili na hali yangu. Mradiya, muradi tu nititimize majukumu yangu. Pia mazingira ya nyumbani hunipa utulivu zaidi. Hasa kama ni nasehemu maalum ya kufanyia kazi, hukaa mbali na kelele za ofisi, unisaidia kuzingatia kazi zangu vizuri. Faida nyingine ni kuokoa muda na gharama. Kufanya kazi nyumbani huniondolea muda wa kusafiri kwenda na kurudi kazini, ambao maranyingi huchosha na kupoteza muda mwingi. Muda huo naweza kuutumia kufanya kazi kupumuzika au hata kufanya mazoezi pia. Na waokoa gharama za usafiri, chakulana cha kununua inje na mavazi ya kazi jambo linalosaidia kuboresha kahari yangu ya kifedha. Pia ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa zapabu hunipa fursa ya kusawazisha kazi na maisha yangu. Napokuwa nyumbani ninaweza kuwa karibu zaidi na familia yangu. Na kushughulikia majukumu madogo ya nyumbani bila ukuadhiri sana kazi. Hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuskia huwa na uthabiti zaidi wa maisha yangu ya kila siku. Hata hivyo kufanya kazi nyumbani kuna changamoto zake. Moja ya changamoto kubwa ni ukosevu wa mipaka kati ya kazi na maisha ya nyumbani. Wakati mwingine ni rahisi sana kuendelea kufanya kazi hadi muda wakupumzika. Au kuvurugwa na majukumu ya nyumbani kama vile kelele wageni au kazi za nyumba za nyumbani. Ndiyo maana ni muhimu kuwa na nidhamu, binafisi na kuweka mipaka ya za wazi kwa vile muda maalumu wa kazi na mapumziko. Jangamoto nyingine ni kukosa mwingiliano wa kijamii. Ofisi ni kuna mazungumzo kivicheko na ushirikiano wa ana kwa ana mambao husaidia kujenga kumahusiano na kupumzika upweke. Kufanya kazi nyumbani wakati mwingine kunaweza kumfanya mtu askie upweke. Hasa kama anafanya kazi peke yake kwa muda murefu ili kukubaliana na hii ninapenda kupanga mawasiliano ya mara kwa mara. Na wenzangu kupitia simu au mikutano ya mtandaoni ili kufanya kazi nyumbani iwe yenye mafanikio. Huwa najitahidi kuweka mpangilio mzuri. Huwa naandaa sehemu maalum ya kazi. Najiwekea malengo ya kila siku na nachukua mapumziko ya mara kwa mara. Pia huvaa mavazi ya naohifi nifanya nijiskie niko kazini. Hata kwa nik kama niko nyumbani kwa mtu. Kwa sababu hii unisaidia kisaikolojia kuingia kwenye hali ya kazi. Kwa ujumla napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa uhuru, utulivu na uwezo wakusawazisha maisha. Ingawa kuna changamoto na amini kwa nidhamu. Mawasiriano mazuri na mpangilio sa hihi kufanya kazi, nyumbani kunaweza kuwa njiambora na yenyetija ya kufanya kazi.

Kuongeza uzalishaji wangu ni jambo inalonipa kipaumbele kikubwa kwa sababu inalilwezesha kutimiza majukumu yangu kwa ufanisi. Kupunguza msongo wa mawazo na kupata muda wa kufanya mambo mengine muhimu katika maisha. Kuwa na uzalishaji mzuri hatu hakutokani na kufanya kazi kwa bidii tu bali ni pia ni kufanya kazi kwa ajili ya mpangilio mzuri. Nitajaribu kuelezea kwa kina mambo ninayofanya hili nikuongeza uzalishaju wangu. Kwanza kabisa huanza kupanga malengo ya wazi ya kila siku, kila wiki na kila mwezi. Ninapokuwa na malengo yaliyo wazi najua nini chakufanya na kwa mpangilio gani. Huwa naandika orodha ya kazi na kuwapanga kazi kulingana na vipaumbele. Kazi muhimu na za haraka huzifanya kwanza kabla ya kushugulikia kazi ndagondogo. Hii unisaidia kuepuka cha kuchanganyikiwa na kupoteza muda. Pili napanga muda wangu vizuri. Hutumia ratiba au kalenda kupanga shuguli zangu za kila siku. Huwa natenga muda maalumu wa kufanya kazi zinazoitaji umakini mkubwa. Na kwa muda mwingine wa mvutano au majukumu mepesi. Pia hutumia mbinu kwa kugawanya vizuri kazi katika kipindi kifupi vya muda. Kama vile kufanya kazi kwa dakika ishirini na tano kisha kupumzika kwa dakika tano. Njia hii unisaidia kuendelea kwa kuwa makini bila kuchoka haraka jabo lingine muhimu kupunguza vikwazo na usumbufu. Huwa na jitahidi kupunguza matumizi ya simu na mitandao ya kijamii kwa wakati wa kazi. Mara nyingine huzima harifa au kuweka simu mbali kidogo ili ni sivurugwe. Pia huandaa mazingira yangu ya kazi ya yawe safi na yenye mpangilio mzuri. Kwa sababu mazingira na yaliopangika hunisaidia kuizingatia kazi kwa urahisi zaidi. Pia hujitahidi kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Kujifunza mbinu mpya za kazi, teknolojia au jia bora za kufanya mambo. Unisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ubora zaidi. Hii inaweza kuwa kupitia kusoma vitabu, kuhudhiria mafunzo au kujifunza kutoka kwa wenzangu. Kadiri zinavyoweza ujuzi ndivyo uzalishaji wangu unavyeongezeka. Afya mwili na pia inamchango mkubwa katika uzalishaji. Kwa nahakikisha napata usingizi wa kutosha nakula chakula chenye afya nafanya mazoezi mara kwa mara mwili na akiri zina vinapokuwa katika hali nzuri naeza kufanya kazi kwa umakini na nguvu zaidi pia hujitahidi kuchukua mapumziko ya mara kwa mara ili kuepuka kuchoka kupita kuya kiasi zaidi ya hayo hujifunza kusema hapa hapa hapana pale inapobidi sio kila majukumu au maombi linapaswa kukabiliwa hasa kama linaweza kuadhiri malengo yangu makuu. Kwa kuchagua kazi zinazolingana na kuvipaumbele yangu ninaweza kutumia nguvu na muda wangu kwa ufanisi zaidi. Mwisho kabisa hujitathmini mara kwa mara. Uangalia ni mambo gani yananisaidia kuongeza uzalishaji na ni yapi yanayonipotezea muda. Kutokana na tathmini hiyo ufanya marekibisho na kuboresha mbinu zangu za kazi. Pia kujipongeza kwa kazi zuri niliyofanya jabo linalonipa motisha kwendelea kujituma. Kwa ujumla, kuongeza uzalishaji wangu ni mchakato edelevu na unaitaji mdhamu. Mipango mizuri kujitunza na kujifunza kila wakati kwa kufuatia mbinu hizi, naweza kufanya kazi kwa ufanishi zaidi na kufikia malengo yangu bila msongo mkubwa wa mawazo.

Kuandaa ripoti ya kazi ni jukumu muhimu sana kwa sababu ripoti hutumika kuwasilisha taarifa, kuonyesha maendeleo ya kazi na kusaidia maamuzi kufanyika kwa uelewa mzuri. Mimi huona uandishi wa ripoti sio tu kuandika kile kilichofanyika bali ni mchakato wa panga kupanga mawazo, kuchambua taarifa na kuwasilisha kwa uwazi na kwa mpangilio. Kwa mpangilio nitajaribu kueleza kwa kina jinsi ninavyoanda ripoti ya kazi. Kwanza kabisa kuanza na kuelewa maathumuni ya ripoti. Najitahidi kufahamu ripoti. Inahitajika kwa ajili na ni nani anataka soma. Je ni kwa ajili ya Menejmenti Wateja au timu ya ndani. Kuelewa hadhida hunisaidia kuchagua lugha sahihi. Kiwango cha maelezo na mtindo wa uandishi ripoti kwa managementi. Mara nyingi huwa fupi na inaagizia matokeo. Wakati ripoti ya kufundi inaweza kuwa ya maelezo ya kina zaidi. Hatua ya pili. Kukusanya taarifa zote muhimu. Huwa nakusanya data hakimu kumbukumbu za kazi na mrejesho kutoka kwa watu husika. Najitahidi kuhakikisha taarifa zinazo tumia tumia ni sahihi kwa kuaminika ni za sasa. Ikiwa kuna nyazo tofauti vya taarifa. Havihakiki ili kuepuka makosa au taarifa zinazo kinza. Hatua hii ni muhimu kwa sababu ripoti bora hujengwa juu ya taarifa sahihi. Baada ya kukusanya taarifa, hupanga muundo wa ripoti. Mara nyingi huanza kuandaa mustari unaoeleza kwa ufupi ripoti na maalum makuu yaliyofanyika. Kisa hufuata sehemu kuu za kujaza ripoti kama vile malengo ya kazi, shughuli, zilizotekelezwa, matokeo yaliopatikana, changamoto zilizotokeza na mapendekezo. Muundo huu hunisaidia kuandika kwa mtiririko mzuri na kumfanya msomaji afuate kwa urahisi. Kisha huanzia kuandika kwa lugha iliyo wazi na rahisi kueleweka, kuepuka maneno magumu yasiyo ya lazima na kujaribu kuwa mfupi lakini kamili. Kila hoja huandikwa kwa mantiki, ikisaidiwa na mfano au kutuakimu pale inapobidi. Kwa hutumiwa vichwa vya habari vidogo ili kutenganisha sehemu, mbali za ripoti na kuegeza usomaji mzuri. Baada ya kuandika rasmi ya kwanza, hufanyika uhakika, uhakiki wa ripoti, huangalia makosa ya sarufi, tahajia na mpangilio wa mawazo, pia hujihurudia kusoma ilikuona kama ripoti, ilinaeleweka vizuri kama imejaribu madhumuni yake. Wakati mwingine huomba mtu mwingine aisome ili kupata maoni ya ziada. Kwa sababu macho ya pili mara nyingi huona mambo ya ambayo andishi anaweza kuyakosa. Jambo nyingine muhimu ni kutumia vielezo pale inapohitajika. Jedwali grafu au orodha nitunu za nukta. Huweza kusaidia kuelezea taarifa kwa urahisi zaidi. Hasa kama ripoti inatuhakimu nyingi. Vielelezo hivi hufanya ripoti iwe wa kuvutia lakini kueleweka kwa haraka. Mwisho kabisa kuhakikisha ripoti imewasilishwa kwa wakati na kwa mfumo unaohitajika iwe ni nakala na kielektroniki au ya kuchapishwa. Pia huweka kumbukumbu ya ripoti kwa matumizi ya baadae. Kwani ripoti ya zamani mara nyingi hutumika kama rejea muhimu. Kwa ujumla, ninaanda ripoti ya kazi kwa kufuata hatua za kuelewa lengo, kukusanya taarifa sahihi, kupanga muundo, kuandika kwa uwazi na kufanya uhakiki wa mwisho. Kwa kufanya hiyo, ripoti inakuwa chombo chenye, maana kina tusaidia kwa mawasiliano bora na maamuzi sahihi kazini.

Programu ninazotumia mara nyingi kutegemea sana aina ya kazi ninazoafanya. Malengo yangu ya kila siku na mahitaji yangu. Binafsi katika maisha ya sasa ya yaliojaa teknolojia. Programu zimekua sehemu muhimu ya kazi, mawasiliano na burudani. Nitajaribu kuelezea kwa kina aina ya programu ninazotumia mara kwa mara nini muhimu kwangu. Kwanza kabisa natumia sana programu za mawasiliano. Programu kama WhatsApp na Telegram hunisaidia kuwasiliana kwa haraka na familia. Marafiki na wenzangu wa kazi. Kupitia programu hizi naweza kutuma ujumbe kupiga simu au kushiriki file muhimu bila usumbufu. Pia natumia barua pepe kwa Gmail na kwa mawasiliano rasmi ya kazi. Kutumia reporti, kutuma ripoti na kupokea taarifa muhimu kutoka kazini. Pili, nitatumia programu za kazi na uzalishaji. Programu kama Microsoft, Word, Excel, na PowerPoint ni muhimu sana katika kazi zangu za kila siku. Kutumia Word, kuandika ripoti na nyaraka mbalimbali. Excel kwa kupanga takwimu na kufanya uchambuzi mdogo na PowerPoint kuandaa mawasiliano. Pia natumia programu na kupanga kazi kama Google Calendar au To-do list apps ama kunisaidia kupanga ratiba kumbukumbu magata na kuthimbiti muda wangu vizuri. Aina nyingine ya programu ninazotumia mara nyingi ni programu za mtandao na utafutaji wa taarifa. Google Chrome au vivinjari vingine hunisaidia katika taarifa kusoma habari na kufanya hata utafiti mdogo. Pia hutumia YouTube kujifunza mambo mapya kuangalia mafunzo au kupata maarifa ya vitendo kuhusu kazi au maisha kwa jumla. Kwa upande wa burudani natumia programu za muziki na video. Programu kama Spotify au Boomplay kuniruhusu kusikiliza muziki unaonipenda kulingana na hali yangu. Muziki hunisaidia kupumzika, kuongeza nguvu au hata kupumzika kuzingatia kazi. Pia natumia Netflix au programu nyingine za video kuangalia filamu na tamthilia wakati wa mapumzuko au badala ya kazi. Pia natumia programu za mitandao na kijamii kwa kiasi. Programu kama Facebook, Instagram au X, zamani, ilikuwa inaitwa Twitter, hunisaidia kuwasiliana na watu. Kabla hupata habari na kufuatilia mambo yanaypendelea duniani. Hata hivyo, jitahidi utumie programu hizi. Kama nidhamu ili zisichukue muda mwingi, unaopaswa kutumika kufanya kazi au kupumzika. Isitoshe, natumia programu za kifedha na huduma za kila siku. Programu za benki au huduma za malipo, hunisaidia kufatilia matumizi yangu kulipa bili na kufanya miamala kwa urahisi. Programu hizi hunifanya niwe na uthibiti mzuri wa fedha zangu na kuokoa muda. Kwa ujumla, programu ninazotumia mara nyingi, ni zile zinazosaidia mawasiliano, uzalishaji, kazini, kujifunza na burudani. Kila programu ina nafasi yake katika maisha yangu ya kila siku. Ninapojitumia kwa mpangilio mzuri na binadamu hunisaidia kuwa na maisha yangu yaliyorahisi yenye ufanisi yenye uwiano mzuri.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine unatokana na mambo niliyoyaona niliyojifunza na yale ambayo mara nyingi huleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu wengi ushauri huu si wa kumlazimisha mtu afuate kila neno. Bali ni wa kumsaidia kutafakari na kuchagua yale yanayomfaa kulingana na maisha yake nitajaribu kueleza kwa kina ushauri wangu inaona una umuhimu mkubwa. Kwanza kabisa ningemshauri mtu ajitambue na ajithamini. Kujua wewe ni nani, unataka nini na una uwezo gani ni msingi wa maisha ya yenye mwelekeo. Watu wengi hupotea kwa sababu wanaishi maisha ya kuwafurahisha wengine au kuingia njia za watu wengine bila kujiuliza kama kweli zinawafaa. Kujithamini kunamaanisha kujua dhamani yako, kuheshimu hisia zako, na kutokubali kudharauliwa au kunyanyaswa kwa namna yoyote ile. Pili, ningemshauri asiogope kujifunza na kubadilika. Maisha hubadilika kila mtu, na mtu anayekataa kujifunza mambo mapya hujikuta akiachwa nyuma. Kujifunza si lazima kuwe darasani tu. Kuna kujifunza kupitia makosa, uzoefu, kusoma vitabu au sikizia watu wengine. Makosa yasikuogope bali yakufundishe. Kila kosa lina somo na kila somo linakuza hekima. Ushauri mwingine muhimu ni kuwa na subira na nidhamu. Mafanikio ya kweli hayaji kwa haraka. Watu wengi hukata tamaa njiani kwa sababu wanataka matokeo ya haraka bila kuvumilia mchakato. Subira hukusaidia kudumu. Na nidhamu kusaidia kuendelea hata pale hamsa inapopungua. Kufanya jambo ndogo kwa udhabiti kila siku kunaweza kuleta matokeo makubwa kwa muda mrefu. Pia ningemshauri mtu achague marafiki na watu wanaomzunguka kwa hekima. Watu wanaomzunguka wana mchango mkubwa sana katika mawazo yako tabia zako na hata maamuzi yako. Marafiki wazuri watakutia moyo, watakukosoa kwa upendo na watakusaidia kukua. Lakini marafiki wabaya wanaweza kukurudisha nyuma, kukujaza hofu au kukufanya upoteze mwelekeo. Si vibaya kupunguza au kuyaacha mahusiano yasiyo na manufaa. Ushauri mwingine ningependa kumpa mtu ni kutunza afya yake ya mwili na akili. Afya ni msingi wa kila mtu, bila afya ni vigumu kufurahia mafanikio au kutimiza malengo. Kula vizuri, pata usingizi wa kutosha, fanya mazoezi na chukua muda wa kupumzika. Pia ni muhimu kuzungumza unapohisi mzigo wa mawazo, badala ya kujifungia kimya. Zaidi ya hayo, ningemshauri mtu awe na malengo na maono ya maisha. Kuishi bila malengo ni kama kusafiri bila ramani. Malengo hukupa mwelekeo na sababu ya kuamka kila siku ukiwa na matumaini. Hata kama malengo hubadilika njiani. Hukuwa na mwelekeo fulani hunisaidia kuepuka matokeo. Kukupoteza muda na nguvu katika mambo yasiyo na maana. Mwisho kabisa ningemshauri mtu awe mwenye shukurani na aishi kwa udhalifu kushukuru kwa yale madogo na makubwa kunaleta amani ya moyo na furaha ya ndani. Kuishi kwa uadilifu kusema ukweli na kufanya lililo sahihi hata pale hakuna anayekuona kuna jenga heshima na amani ya thamili. Kwa ujumla, ushauri wangu wa kwa mtu mwingine ni aishi maisha yenye kujitambua, kujifunza. Subira, Afya Na maadili mema. Hakuna maisha kamilia lakini kwa msingi hii mtu anaeza kuishi maisha yenye maana matumaini na maendeleo ya kweli.